Somo nililolipenda zaidi shuleni ni hisabati kwa sababu linanipa changamoto ya kufikiri kwa kina na kutatua matatizo kwa mantiki. Nilifurahia jinsi kila swali lilivyohitaji umakini na mpangilio mzuri wa mawazo ili kufikia jibu sahihi. Jambo, lililonisaidia kukuza uwezo wa kufikiri kimaantiki. Pia hisabati ilinifudisha uvumilivu na binadamu kwa sababu mafanikio yaliotokana na mazoezi ya mara kwa mara. Na zaidi ya hayo, nilipenda kuona jinsi somo hilo lilivyotumika katika maisha ya kila siku. Kama katika biashara, sayansi na teknolojia hali iliofanya nilione kuwa ni somo muhimu na lenye manufaa makubwa.

Napenda kutembea zaidi maeneo yenye utulivu na mazingira ya asili kama bustani, ufuko wa bahari na barabara zisizo na kelele nyingi. Kutembea katika maeneo haya hunipa nafasi ya kupumua hewa safi, kufurahia mandhari na kutuliza mawazo yangu baada ya siku yenye shughuli nyingi. Pia napenda kutembea mahali ambapo sio na msongamano mkubwa wa watu kwa sababu hunisaidia kuzingatia mawazo yangu na kujisikia huru kiakili. Kwa ujumla napata faraja na furaha zaidi ninapotembea katika maeneo tulivu salama na mvuto wa asili.

Kwa sasa, ninajiuzisha na masomo au kazi ambayo inanipa fursa ya kujifunza, kukua na kujiboresha kibinapsi. Nilichagua njia hii kwa sababu nilivutiwa na namna inavyo niruhusu kutumia marifa yangu kwa vitendo na kuchangia katika jamii hau taasisi ninayoudumia. Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu masoma au kazi hii ni fuze ya kujifunza kila siku, kushi kushirikiana na watu tofauti na kuona matokeo ya juhudi zangu yakileta mabadiliko chanya. Hata hivyo, kama ilivyo kwa maeneo mengi ya maisha, kuna changamoto kathaa kama msongamano wa majukumu, mda mdogo wa kupumzika, au shinikizo la kufikia malengo kwa wakati. Jambo linalohitaji nidhamu na mipango mizuri. Ikiwa ningepata nafasi ya kubadilisha kitu, ningependa kuboresha uwiano kati ya kazi au masomo na maisha binapsi. Pamoja na kupata rasilimali zangu, zinazo rahisisha kujifunza au kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, liche ya changamoto zilizopo naona kazi hau masomo yangu kama safari ya maendeleo inayonijenga kita halma na kunipa mwelekeo mzuri wa maisha.

Kwa kawaida, huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, hasa siku maalum ya ibada kulingana na ratiba yangu. Kufanya hivyo, hunisaidia kuimarisha imani yangu, kutafakari maisha na kupata amani ya moyo baada ya shughuli za kila siku. Mahali pa ibada hunipa nafasi ya kujifunza maadili mema, kushukuru na kuomba mwongozo katika maisha yangu ya kila siku. Wakati mwingine pia huenda zaidi ya mara moja kwa wiki endapo kutakuwa na shughuli maalum au mahitaji ya kiroho. Kwa ujumla, kuenda mahali pa ibada ni jambo muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kudumisha uwiano wa kiroho kimaadili na kiakili.

Kinywaji, ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya moto kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na utulivu na nguvu. Napenda chai kwa ladha yake nyepesi na uwezo wake wakuniamsha taratibu bila kunifanya nijisikie mzito au mwenyo msisimko kupita kiasi. Asubuhi ninapokunywa chai mwili na akili vinaanza kufanya kazi vizuri na hunisaidia kuandaa mawazo yangu kabla ya kuanza majukumu ya siku. Wakati mwingine huambatanisha chai na kiamsha kinywa chepesi, jambo linalonifanya nijisikie tayari kukabiliana na kazi au masomo. Ka ujumla, chai ya asubuhi ni sehemu muhimu ya ratiba yangu kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku wenye utulivu na umakini.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara tu shughuli za mchana zinapokamilika ambapo hujitahidi kupunguza kasi na kujipa muda wa kupumzika. Kwa kawaida huanza kwa kurudi nyumbani kubadilisha mavazi na wakati mwingine kuoga ili kuondoa uchovu wa siku. Jioni inapokaribia napenda kula chakula cha jioni kwa utulivu, mara nyingi nikiwa na familia au nikifuatilia habari au kipindi kifupi cha televisheni. Baada ya hapo, hutumia muda kidogo kufanya mambo ninayoyapenda, kama kusoma, kusikiliza muziki na kuangalia kitu inachoniburudisha. Sina sherehe maalum za jioni kila siku lakini napenda jioni zilizo tulivu na zenyo utaratibu. Ninapojiandaa kulala, huacha kutumia simu mapema, hupanga mavazi au ratiba ya siku inayofuata na kujaribu kutuliza mawazo yangu. Wakati wa jioni hunipa hisia ya amani, utulivu na shukran. Kwa sababu ni muda wa kutafakari siku iliopita na kujiandaa kwa mwanzo mpya kesho.